Kwa kweli, besiboli ni mpira wa fimbo ambao una umaarufu nchi ya Amerikani na Japani. Ufanywa na wachezadi chisa ambao wengine wanapiga, uku wengine wakidaka. Vifaa ambao vinaitajika kucheza mchezo wa besiboli ni glovu ya kudaka, fimbo, mpira wa besiboli na kofia ngumu ambayo inaitwa helmet. Wakati ambao mkuu wa besiboli niliouwona ni wakati wa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne ambapo kulikuwa na world series. Kulikuwa na timu mbili ambazo zilikua katika mashindano moja wamo ikiwa Dodgers na nyingine ikiwa New York Yankees. Kitu ambacho kilitokea cha ajabu ni Dodgers walishinda ubingwa saba kwa sita dhidi ya New York Yankees. Kwa kweli jambo hili lilikua la kushangaza na hata lilivunja rekodi. Pia rekodi mpya ya mchezo iliweza kuvunjwa na hata ushindi wa mfululizo na ubingwa kwa dolchaz ulishangaza watu wengi kwa kweli. Kwa kweli nilihisi msisimuko wa furaha na hata nilikuwa na maoni ambayo singeweza kuyatoa kwa sababu mchezo huo ulikuwa mgumu kweli. Kwa kweli hatuko tunajua ni timu gani ingeweza kushinda ila Dodgers walicheza na kushinda saba kwa sita. Ninapofikiria wakati huo mimi hushangaa kwa sababu. Dodgers waliweza kuvunja rekondi mpya na hata kufululiza ubingwa kutokana na New York Yankees. Kwa kweli New York hawakufurai waliposhindwa ila mchezo huo ulikuwa wakufana.

Sekta ni nini? Sekta ni kipande cha uchumi ya biashara au shughuli ambalo zinafanana katika jamii. Kwa kweli kama tunavyojua, sekta zimegawanyishwa katika sehemu mbali mbali, ndiposa zikaweze kufanyika kwa urahisi na vyema. Kwa mfano, kuna sekta ya umam. Hii ni sekta ambayo inajihusisha na vitu ambavyo serikali inashugulikia kwa mfano, mashule ya serikali, hospitali za serikali na hata barabara ambazo ni serikali inazijenga. Pili, kuna sekta ya binafsi. Sekta ya binafsi ni sekta ambazo ni za watu binafsi, yaani private. Kwa mfano, maduka, kampuni za simu na kompyuta, mahoteli, kampuni za viatu pia. Hii ni wakati ambapo sekta inahusiana na mambo ya kibinafsi ama kampuni za kibinafsi ambazo haziusiani na uma ama serikali. Pia kuna sekta ya kijamii. Hii ni sekta ambayo imetengenezwa kwa manufaa ya huduma kwa jamii bila faida yoyote. Kwa mfano kama shirika la NGO. Shirika la NGO husaidia jamii ama majamii bila manufaa yeyote ila kwa mfano unapofanya biashara mara nyingi ama unapotoa huduma. Kama kampuni ikitoa huduma inangoja malipo ila katika shirika la NGO ambayo ni ya sekta ya kijamii haina manufaa yeyote, haina faida yeyote ila ina manufaa katika jamii, kwa mfano inasaidia jamii pia inatengeneza njia za kupata kazi kwa sababu ndiposa kukue na shirika hilo lazima kue na wafanyi kazi. Manufaa ya kukua na sekta ni inaweka mpangilio wa shughuli za uchumi kwa mfano shughuli za kibiashara na hata za uzalishaji. Kunapokua na mpangilio wa mashughuli, biashara na uzalishaji hukua kwa hali ya juu. Jambo lingine ni inatoa ajira. Kwa kweli, sekta hizi zote zina watu walio ajiriwa ama wafanyi kazi ambao wanafanya kazi kwa sekta hizo. Kwa hivo kukua na sekta ama sekta zinasaidia katika kutoa ajira kwa vijana na ata wazee. Manufaa mengine ya sekta ni huongeza tiza na ufanisi. Kwa kweli, kuzingatia kazi, maalum, inaongeza ufanisi zaidi. Unapokuwa unashugulikia jambo moja, unaweza kuongeza manufaa yake na ata kuongeza ufanisi wake kwa hali ya juu. Pia, inachangia ukuaji wa uchumi. Sekta tofauti tofauti zinachangia uzalishaji wa bidhaa na huduma kwa hivyo inaongeza mapato katika taifa. Jambo la mwisho ambalo ni manufaa ya sekta ni inaboresha huduma kwa jamii. Kwa mfano, sekta ya uma inashugulikia vitu kama shule, hospitali na barabara. Kwa hivo, inaposhugulikia mahospitali, afya ya wanajamii inaweza kua njema. Inaposhugulikia elimu, watoto kwenye jamii wanaweza kusoma vyema. Kwa hivo, inaboresha huduma hizo za jamii na inahakikisha ya kwamba mahitaji ya jamii yameweza kukamilika ama kutimizwa kama vile yanavyofaa.

Kiti ni kifaa ambacho watu hutumia kukaa ndiposa wakaeze kupumzika ama kwa starehe zao. Pia, kuna kiti ambayo ni nafasi ya heshima kwa mfano kiti cha uraisi. Kwa kweli kuna aina za viti mbalimbali zilizoundwa kwa vitu tofauti. Kwa mfano, kuna kiti kilicho tengenezwa kwa mbao. Kiti kingine kilichotengenezwa kwa plastiki. Kingine kimetengenezwa kwa chuma na kingine kimetengenezwa kwa mbao na magodoro. Kuna aina vya viti mbali mbali. Kwa mfano, kiti cha kawaida cha nyumbani hiki ni kiti kile ambacho kina miguu minne hutumika sana kule jikoni na hata chumba cha mapumziko. Kwa kweli, unapokwenda jikoni mara mingi utapata kiti hiki ambacho kina mama hutumia sana sana kukalia wanapofanya vitu kule jikoni kwa mfano, kuwasha jiko, kukoroga chakula kinapokuwa jikoni na hata kuketi ndiposa wakaweze kuota moto. Katika chumba cha mapumziko, wanaweza kutumia kama kuna mazungumzo ambayo wanataka kufanyia kwenye chumba cha mapumziko ama watu tu kujistarehesha. Kuna aina nyingine ya kiti ambayo ni kiti cha ofisi. Hiyo ni office chair. Kiti hiki hukua na magurudumu na kinaweza kuzunguka. Viti hivi mara mingi utazipata kwa walimu wakuu na waniaba yao na maniaba wao kule shuleni na hata wakati mwingine utazipata kwenye ofisi za kazi ambapo wakubwa ama waajiri hutumia. Kwa kweli kiti hiki hukua cha kustarehe na kinasaidia ndiposa mgongo usiweze kuumia. Kuna pia kiti cha bafuni ambayo ni stool. Hakuna mahali pa kuweka wala kupumzisha mugongo. Ni kiti tu kidogo ambacho kinatumuwa wakati ambapo kuna nafasi ndogo. Pia kuna kiti ya sofa ambayo ina nafasi ya watu watatu, wanne, saa zingine watano, sita, saba. Kwa mfano kama saba ni kwenye kiti ya sofa ya seven seater ambayo inatengenezwa na shepu ya L. Kwa kweli, viti hivi hukua na starehe vimetengenezwa kwa mbao, magodoro na kuwekwa vitambaa juu. Kiti ambacho kingine nakitambua cha mwisho ni kiti cha heshima. Hiki ni kiti ambacho kile mtu kama mfalme ama raisi anaketia. Ama watu walio na nafasi maalumu. Hukuwa na mgongo mrefu na hukuwa na mapambo mengi. Manufaa ya viti ama kiti ni katha wa katha kama hutumika wakati wa starehe. Huenda, unataka tu kustarehe, umesafiri kwenda mahali, unaezapata kwa mfano kwa hoteli ambayo umeenda kupumzika, umewekewa kiti ambacho utakaa hapo na kustarehe. Pia, kinasaidia mwili. Kinasaidia mwili ndiposa mtu aweze kupumzika pale bila tatizo yoyote. Jambo lingine ambalo ni manufaa ya viti ni kinarahisisha kazi kwa mfano kwenye ofisi. Huenda wewe ni mwalimu mkuu mara mingi walimu wakuu huketi kwenye kiti ambacho ni cha ofisi kilicho na magurudumu. Kwa hivo inawarahisishia kazi wanapokuwa kule ofisini wakifanya kazi zao. Pia kinalinda usalama wa mgongo. Sana sana viti vilivyo na upande wa kuwekelea mgongo, husaidia ndiposa mtu asiweze kukuwa na maumivu kwenye mgongo ama kuumia. Pia viti inatumika kwa jumla kwa sababu ya mapumziko. Kwa kweli viti vina manufaa mengi na ni vya maana sana.

Kwa kweli, jumatatu ni siku ya kwanza ambapo wiki inapoanzia. Kwa kusema kweli, watu wengi hawapendi jumatatu kwa sababu, wao hukua wametoka kwenye likizo fupi ya wikendi ambapo wao hupumzika bila kufanya kazi yoyote. Kwa hivo jumatatu inapowadia, watu wengi hukasirika kwa sababu wanafaa warudi kwenye makazi, wanafunzi pia wanafaa warudi kwenye mashule yao. Jumatatu hukua siku ya kwanza kwenye wiki ndiposa wiki ikaweze kuisha ijumaa tuanze wikendi ambayo ni jumamosi na jumapili.

Kweli, jinsi ambavyo ninaelewa maendeleo ni wakati ambapo kuna mradi ama jambo ambalo linafanyika kwa mfano ujenzi, kisha unapoacha wakiwa kwenye msingi, unapata wamejenga kama ukuta wote. Ukweli maendeleo ni jambo la muhimu na jambo la kina katika kila kitu kwa mfano, kazini, manyumbani, mashuleni, kwenye jamii na hata kwenye serikali kwa ujumla. Kunapokuwa na maendeleo inaonyesha ya kwamba watu wamekua wakijikaza na kujitolea kwa ubora wao wote, ndiposa jambo hilo likaweze kuonekana kuwa na maendeleo ama kuboreka zaidi. Maendeleo ni tofauti tofauti kwa sababu kila jambo hukua na maendeleo. Kwa mfano, unapokuwa darasa la kwanza, usome mwaka huo wa darasa la kwanza, uipite mitiani yako yote, kisha uende darasa la pili, hiyo ni maendeleo. Jambo la pili ni, unapokuwa hauendi kanisani, kisha uamue ya kwamba unataka kuenda kanisani na kuipeana maisha yako kwa mwenyezi mungu. Unapochukua hatua hiyo ya kuenda kanisani, kutubu dhambi zako, kumuomba mungu msamaha na kumuomba akaweze kukupa nafasi ya kurejea tena. Hiyo pia ni maendeleo. Kunapokuwa na uwadifu wa vitu kama hospitali kwenye jamii. Kisha serikali iamue kukuja, kujenga hospitali, kuiweka madawa na kuweka wauguzi kuweka wauguzi ama watu ambao ni wahudumu wa afya kwenye hospitali ile watakayokuwa wamejenga, inamaanisha ya kwamba hayo ni maendeleo. Itaonyesha ya kwamba serikali imeleta maendeleo na jamii imepokea maendeleo yale kwa sababu wameweza kupata hospitali ambapo watakuwa wanatibiwa na itapunguza vifo kwa sababu ya kutokuwa na hospitali. Kwa hivyo hata vifo hivyo vinavyopungua pia hayo ni maendeleo. Kwa kweli unaweza kusema ama kuitizama maendeleo kwa njia tofauti tofauti kutoka mashuleni, kanisani, kwenye serikali, kwenye siasa, kwenye jamii, kwenye mahospitali yetu, kwenye shule zetu na kila mahali ambapo ni kwa hii dunia maendeleo huonekana. Maendeleo yawe makubwa ama mandogo bado yanafaa kuonekana kama maendeleo kwa maana hakuna maendeleo makubwa wala mandogo na kila jambo linapo zidi kuwa mzuri ama kuboreka inamanisha ya kwamba kuna maendeleo ambayo yako hapo.

Kwanza, nitaanza na kueleza uhasibu ni nini. Uhasibu ni mchakato wa kurekodi, kupima na kuripoti taarifa za kifedha za kibiashara na katika shirika. Inaweza kuthibiti vitu vyema kwa mfano pesa zinazoingia kwenye biashara na kutoka kwenye biashara. Kwa kweli, uhasibu una vipengele muhimu ya kwanza ikiwemo kurekodi mapato na matumizi. Kwa mfano, unajua mapato yako ni yapi na kama unalipa wafanyakazi, unawalipa vipi na unabaki na mapato yanayotoshana vipi. Kipengele kingine cha muhimu ni inakuwezesha kuhesabu mali na hata madeni. Inaweza kukuonyesha jinsi ambavyo unatumia pesa ya biashara yako kama ni kuongeza mali ambayo inahitajikana na wateja na hata unavyolipa madeni yako. Kipengele kingine ni kutengeza ripoti ya kifedha. Kwa kweli unapotengeneza ripoti yako ya kifedha inakusaidia katika bajeti na hata taarifa. Kwa mfano unaweza kuelewa hasara ilio katika biashara na hata faida unayotegemea ama unayopata. Kwa sababu wakati mwingine unapoanza biashara, huenda ikakosa kuwa na faida mara ya kwanza ama miezi ya kwanza, ila unapoipa muda mara nyingine biashara hiyo hupanda na kuleta faida nyingi, ila katika biashara kuna hasara na faida. Kipengele kingine muhimu cha uhasibu ni husaidia kuchambua taarifa. Uhasibu, uhasibu, husaidia watu kufanya maamuzi sahihi ya biashara. Kwa kweli ndiposa ukaweze kutengeneza ama kuendeleza biashara yako kwa ubora wake, ni lazima ukuwe na maamuzi ambayo yana manufaa katika biashara yako ambayo yatasaidia ndiposa ukaweze kuwa na faida ambayo ni ya maana katika biashara yako. Kwa mfano unapokuwa na duka kuu la mafuta ya kupika. Mara mingi maamuzi ni magumu kufanya. Kwa sababu utahitaji kujua unahitaji raslimali kukuongeza raslimali inayotoshana vipi na pia utataka kujua jinsi ambavyo utalipa wafanyikazi na bado uweze kubaki na faida itakayosaidia. Pia uhasibu una manufaa yake ambayo ni machache kama kuthibiti pesa vyema. Unapofanya uhasibu unaweza kutengineza bajeti ya biashara yako na hii itakuwezesha ndiposa ukaweze kuthibiti pesa vyema. Usiweze kuenda hasara tupu kwenye biashara. Uhasibu pia, manufaa yake ingine ni huchangia katika maamuzi sahihi ya kifedha. Unapokuwa na uhasibu unaweza kufanya maamuzi sahihi ya kazi yako, kampuni yako ama hata biashara yako. Pia inaweza kuchambua maendeleo ya biashara. Kwa kweli ndiposa ukaweze kujua kwamba biashara hiyo ni ya kufaa, lazima iwe na maendeleo ama faida. Ndiposa ukaweze kuelewa maendeleo hayo ama faida hiyo ya biashara, lazima ufanye uhasibu kwa biashara yako. Na manufaa ya mwisho ambayo uhasibu inasaidia ni kufuata sheria. Kwa kweli unapokuwa na sheria, lazima ukaweze kuzipeana kodi na ripoti za kifedha kwenye serikali. Kwa hivo unapofanya uhasibu, inakusaidia kuweza kufuata mkono wa sheria kwa sababu utaweza kupeana kodi na ripoti ambazo zitahitajika na serikali kwa sababu hutumika kwa njia moja ama nyingine.

Je, kuchapisha ni nini? Kuchapisha ni kupeleka maandiko ya picha habari za uma kupitia njia ya uchapishaji. Kuna vipengele muhimu ambavyo vinahitajikana katika kuchapisha habari. Ikiwa ya kwanza ni kukukusanya maudhui. Unapokusanya maudhui ni kukusanya mambo ambayo utafaa kuyaandika. Jambo la pili ni kuunda muundo ambao kwa njia ya kimombo inaitua layout. Unafaa kuwa na mpangilio maalum wakati ambapo unataka kuchapisha habari ama jambo lolote. Kwanza, unafaa kutengeneza kichwa cha habari ambacho kitavutia wasomaji ndiposa wakaweze kutaka kusoma habari hiyo. Jambo la pili, maandiko. Jambo ambalo unafaa kuliandika kwenye hadithi hiyo yako ama habari hizo zako. Maandiko pia yanafaa kukuwa yenye kuvutia na yenye yanafanya watu waweze kusoma hadithi yote bila kuiachia katikati. Pia, kuchagua picha zinazofaa. Unapo chagua picha zinazofaa katika kuchapisha picha ni njia moja ya kuvutia wasomaji. Pia kutengeneza nafasi ya mapengo. Unapo tengeneza nafasi ya mapengo inaonyesha ya kwamba ulikupokuwa unafanya jambo hili ulikuwa unaelewa jambo ulilokua unafanya. Kipengele kingine muhimu ni kuhariri ambayo kwa lugha ya kimombo ni editing. Kuangalia makosa ya sarufi, uwiano wa picha na hata maandiko. Unapoangalia makosa yaliyomo utaweza kuyarekebisha kabla ya kuchapisha habari hizo na kuzipeleka kwenye umati ama kwa jamii. Muda mwingi unapokosa kuhariri kazi yako na uchapishe kupeana kwenye jamii utapata muda mwingi, watu hawatapenda kusoma habari zako. Watakapokuwa wanaona jina lako katika habari, watakuwa wanaiepuka. Ubunifu ambayo ni designing. Unafaa utafute rangi, fonti na mtindo ambao utavutia watu wapende kusoma habari hizo. Kipengele kingine muhimu ni uhakikisho. Ni kuhakikisha ya kwamba maandiko uliyoweka, yanaeleweka, picha ni bora na taarifa unayopeana ni sahihi. Kwa mfano, unapoandika taarifa ambayo ni ya uongo, huenda ukafungwa jela. Ya tatu ni kuchapisha. Hii ni wakati ambapo unaweka maandiko kwenye gazeti ama kwenye mtandao. Huenda unaeka kwenye mtandao, utaeka mahali kama kwenye blogu. Kwa sababu watu wanapenda blogu sana. Na kipengele cha mwisho ni ufuatiliaji. Baada kuchapisha habari zako na kuziwacha kwenye mtandao ama kwenye gazeti ndiposa watu wakaweze kuzisoma. Unafaa kuangalia usomaji na maoni ya watu ambao wamezipitia habari zako ndiposa ukaweze kujua maoni yao na jinsi ya kuboresha uchapishaji. Kwa kweli kuchapisha, kuna manufaa yake kadhaa wa kadhaa. Kwa mfano, kuchapisha inasambaza taarifa kwa watu wengi unapotumia mdomo kuzungunza haitafikia watu wengi kama kuchapisha. Manufaa nyingine ni huifadhi kumbukumbu na pia huongeza uelewa wa elimu. Pia inatoa ushawishi na maoni. Wakati mingine watu huchapisha habari kutoa ushawishi kwa wana jamii ama maoni. Jambo lingine ni hukuza ubunifu na jambo la mwisho ni inapunguza urasimu wa mawasiliano. Kwa kweli, kuchapisha ina manufaa yake ila unafaa ufuate vipengele muhimu ndiposa ukaweze kuchapisha habari njema.

Kwa kweli, jina mama linamaana mingi ila mimi nimeamua kuzungumzia kuhusu mama ambaye ni mama mzazi. Mama ni mzazi wa kike, aliyekuzaa, kukutunza na hata kukulea tangu ulipozaliwa hadi wakati ambapo unapokoma ama kuwa mtu mzima. Kwa kweli mama wanasifa kadha wakadha na isitoshe wanamanufaa kadha wakadha katika jamii, familia zao, wanao, marafiki zao na hata nchi kwa jumla. Sifa moja ya mama ni mama anaupendo wa dhati. Kwa kweli, kila mama hupenda mtoto wake, hata mtoto awe na shida yoyote, mama huyo ata mpenda na kumkubali. Kwa mfano, wakati wa kitambo, wamama walipokuwa waja wazito, walipokaribia kujifungua, walienda na mkunga karibu na msituni na wasaidizi. Kisha mtoto alipozaliwa kama alikuwa na ulemavu wowote, wakunga walikuwa wanapewa sherie ya kwamba mtoto huyo akizaliwa atupwe kwenye msitu aliwe kwa sababu alikuwa laana. Ila katika mambo mingi ama chanzo nyingi, kina mama waliweza kutoroka na wanao na kuwalinda kutokana na sheria hizo za watoto kutupwa sababu ya ulemavu. Mama ni mtu atakaye kupenda, utakapokuwa mzee, utakapokuwa umefanya makosa, utakapokuwa dunia imekugeukia ila mama hatawai kugeukia. Sifa nyingine ya mama ni ukarimu na uvumilivu. Kwa kweli kina mama huvumilia vitu vingi na hukuwa wakarimu. Kwa mfano, huenda kwenye boma, kuna chakula kidogo. Utapata mama, atamwekea mume wake na watoto wake vyakula, kisha yeye hatakula. Atavumilia njaa ile, ndiposa famili yake ikaweze kushiba. Na hapa hata utakapo muuliza kama ana njaa. Atakataa na kusema kwamba alikuwa amekula hapo awali. Kwa hivyo kina mama ni wavumilivu na ni wakarimu. Kwa sababu, watu wengi ambao si mama zetu hawawezi wakatufanyia hivo, hawawezi wakajinyima vyakula ama vitu ndiposa wakaweze kutupea. Sifa nyingine ya mama ni mlezi na mwangalifu. Kwa kweli kina mama hukuwa waangalifu jinsi wanavyolea watoto wao na hata kwa malezi yao wanapenda kujua ya kwamba watoto wao wanaweza kusoma na kuelewa mambo ambayo ni muhimu katika jamii. Mama anamanufaa mengi katika familia, jamii na hata nchi. Kwa kweli, kama kwamba mlinzi. Kama jamii ama tamaduni zetu za kia Afrika, kina mama wanastahili kukaa nyumbani na watoto, wazee wanapokwenda kuwinda ama kutafuta chakula. Ila wanapokuwa pale nyumbani mama ndiye atakaye kuwa mlinzi wa watoto wake huenda jambo ama kitu kibaya kitatokea. Mama huwafunza watoto wao uongozi wa kifamilia. Mama huwafunza sana sana wasichana wa kike jinsi ya kuwa katika familia zao na manufaa ya kukuwa mtiifu kwa mume wako, manufaa ya kukuwa mtenda kazi, mtu anayejikaza na kufanya kazi hata bila kutumwa mtu ambaye anajituma. Mama huwa elimisha watoto wake na vitu ambavyo ni hatari na kuelimisha vitu vingine. Sana sana kina mama huona elimu ya watoto ni jambo la muhimu. Kwa hivo huzungumza na mume wao, ndiposa watoto wakaweze kupelekwa shule na wapate elimu. Mama wanasaidia katika jamii. Huenda mama ataona mke mwenzake anafanya jambo si la busara, anaweza kumpa husia ama maoni ya mambo anayoweza kufanya ndiposa akaweze kusaidika. Pia mama ni msaada wa hisia. Ana hisi uchungu unapohisi kama mwanake na analia unapolia. Kwa kweli mama ni wa maana.

Kama tunavyojua, machi ni mwezi watatu wa mwaka kulingana na kalenda. Mwezi huu wa machi hukua wa majira ya puli, katika nchiza kaskazini, mwadunia, ama majira ya joto ama mvua katika sehemu zetu za tropiki. Mwezi huu hukua wa sherehe na siku kuu maalumu. Kwa mfano, tarehenane machi ni siku ya kusherehekea wanawake kwenye dunia nzima. Hii ndio siku ambayo wanawake hupewa zawadi, kupongezwa, kutungiwa nyimbo, kupele kwa mahali wakajivinjari na kuwa shukuru kwa sababu wanawake ni watuwa muhimu katika jamii, nchi na hata dunia nzima. Pia mwezi huu kuna shughuli za kilimo na mazingira. Machi ni mwezi ambao ni mzuri sana kwa sababu watu wanaweza kupanda mazawo yao kwa mfano, mahindi, mandizi, mboga, dengu na hata maharagwe. Shughuli za kilimo nyingi hufanyika mwezi huu kwa sababu ya msimu ambao unafaana na kilimo. Jambo lingine nzuri kuhusu machi, shughuli za kijamii hutendeka. Maramingi katika jamii wanaanzisha miradimi pya ama hata kupanga shughuli ambazo ni za utenda kazi baada ya mwanzo wa mwaka. Baada ya mwanzo wa mwaka, machi ni mwezi wa kwanza ambayo jamii huanza kupanga miradimi pya na hata shughuli ambazo watakazo zifanya mwezi huo. Familia huanda mikutano ya kijamii na hata hafla na sherehe za kita maduni kama zile sherehe ambazo. Mnaenda kutizama watu wakidensi nyimbo za kita maduni, wengine wakiruka ruka kwa mikuki, naam kwa kweli sherehe hukua nyingi mwezi huo. Pia mwezi huo hukua na mabadiliko ya hisia na hata ya kijamii. Kwa kweli watuwengi katika jamii hufurahia mwezi huo wa machi kwa sababu ni mwisho wa baridi. Kwa kweli kunapokuwa na baridi, watu huugua mimea pia haifanyi vizuri katika msimu wa baridi na watu anapougua wanastahili kuanza kugharimika, kwenda hospitali, kununua madawa, diposa wakaweze kupona. Na pia mimea inapopandwa msimu wa baridi kabla ya machi haifanyi vizuri huenda ikanyauka, huenda ikakosa kutoa mazao mazuri ama ikakosa kutoa mazao kabisa. Ila mwezihuo wa machi hukuja na mabadiliko ya hisia kwa sababu watu wanajua ya kwamba machi ni mwisho wa baridi na baridi ambayo ilianza mwanzo wa mwaka wakati upande wa kaskazini na mwanzo ni wa msimu wa mvua katika tropiki. Kwa kweli tunajua ndiposa ukulima ukaweze kwendelea vizuri mimea inahitaji mvua kwa sababu inahitaji maji. Maramingi, kunapokuwa hakuna mvua mimea hunyauka kwasababu ya joto ama baridi. Ila kunapokuwa msimu wa mvua katika tropiki inasaidia wakulima, wasiweze kuteseka kutafuta maji, na pia mwezi huo huleta matumaini na furaha kwasababu watu wanajua watapata mavuno mazuri. Naam, kwa kweli mwezi wa machi ni mwezi ambao ni wamaana sana.